Mchezaji wangu wa kikapu bora ni Lebron James. Anayechezea katika nchi ya Marekani. Nampenda na naona pia ni bora kwa sababu ya umahiri wake katika mchezo huo vile vile pamoja na ushindi na mataji mengi aliyoweza kushinda katika uchezaji wake.

Ndiyo, naweza kuishi siku moja bila teknolojia kwa sababu itanipa wakati mzuri, wakueza kukutana na rafiki, ndugu, ana kwa ana, na kueza kujitambua mimi mwenyewe pasipo kutumia teknolojia. Kumbuka miaka ya zamani yapakuepo na teknolojia na maisha yalikuwa, inaendelea kama kawaida. Kwa naweza kuhishi siku moja bila teknolojia.

Kumbukumbu nzuri niliyo nayo kuhusu shule ni siku ambapo nilieza kutajwa kuwa mwanafunzi bora zaidi shuleni darasani mwetu. Nakumbuka nikiitwa mbele ya gwaride la shule mbele ya walimu na wanafunzi wote kuwa mimi ndiye mwanafunzi bora zaidi anayefanya vizuri katika mitihani. Ilikuwa siku nzuri sana.

Kinachofanya mazingira ya kazi yangu kuwa mazuri ni utulivu uliopo, vile vile ushirikiano, baina ya wafanyakazi, licha ya ngazi wanazoshikilia za uongozi na zinginezo. Kwa ushirikiano umoja na mazingira rafiki ya kazi ni utulivu, ndiyo inayofanya mahali pangu pa kazi ana mazingira yake kuwa mazuri.

Ana sipendi kutembea mstuni kwa sababu panaweza kua sehemu ama mahali hatarishi sababu ya wanyama utulivu ulio pale nakutana wanyama hatari waweze kunidhuru Kwa hiyo sipendi kutembea msituni kwa sababu hizo nizo za kuzitaja.

Nafanya kazi na timu mbalimbali kwa kudumisha ushirikiano vile vile kumpa kila alio miongoni mwetu nafasi ya kutimiza wajibu wake ya kwa hukuwa na ushirikiano mzuri kusikilizana maelewano na kupeana nafasi kila mtu afanye na kutimiza wajibu wake.

Ninachofanya pindi umeme unapokatika, kwanza ni kutulia kuwa na utulivu vile vile naweza tumia nishati mbadala. Kama vile sola, nikona taa za sola ambazo pia zinanisaidia kuchaji vitu vyangu vingine na battery ambayo inatunza nguvu ya umeme kwa muda. Kwa hicho nachofanya wakati umeme unapokuwa umekatika.

Ushahuri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni apambane sana kimaisha, atapambane sana kutafuta pesa kwa maana itamurahisishia maisha na kutimiza mahitaji yale vile vile kujali watu wanaomzunguka na wanaomtegeme kama familia na watu wengine. Kwa hiyo ningependa kumshauri atafute pesa na jitume sana.

Kinachonifanya nicheke ni kuwa na wakati mzuri ama kuangalia vituko mbalimbali. Ninapokumbuka matukio ambayo yalinifurahisha mara nyingi inanifanya nicheke. Ama kupitia maudhui mbali mbali ya kuchekesha katika mitandao ya kijamii pia hunifanya niweze kucheka na kufurahi.

Kampuni ya teknolojia nayo ninayoiaminia ni kampuni ya Microsoft Ninaiaminia kwa sababu ya teknolojia yake inayosaidia hususan katika huduma za internet kwenye kompyuta, pamoja hata na simu na inafanya mawasiliano na huduma hizo za kimtandao kuwa rahisi na bora zaidi.